Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni ilitoka kwa mjomba wangu. Ilikuwa wakati wa December wakati wa Christmas ambapo aliponinunulia nguo za Christmas na nilifurahia sana kwa sababu alininunulia nguo za Krisimasi.

Ndiyo mimi napenda kulima bustani mara kwa mara nikiwa nyumbani wakati sina kazi jingine mimi huenda bustani na nalima bustan letu hadi likue la kufurahisha na ya kupendeza na kwa hivyo inafanya inavutia pia majirani wetu wakiwa nyumbani wanafurahia kila mtu huwa anafurahia.

Kuandaa ripoti ni muhimu kazini. Mimi huandaa ripoti kwa kuuliza kwanza maswali na pia kuchukua taarifa kutoka kwa kila mtu ambaye anahusika katika kazi ambayo nafanya. Hivyo ripoti yangu huwa sambamba na shwari na pia huwa ni ripoti sahihi.